Ya mi hupenda kukimbia sana kwa sababu inasaidia ku kuban zile carolies mwili haihitaji na inasaidia kuweka mwili kwa kwenye hali ya kuwa fit inasaidia kunyorosha misuli inasaidia kuban zile sugars kwa mwili ambayo itakusaidia kupreventu magonjwa kama kisukari so mi generali inapenda kukimbia.

Kitu cha kwanza ninapoamka kila siku natafutani, ni kutafuta breakfast ama staftahi. Then after breakfast, naangalia schedule yangu, activities nilikuwa nimepanga to do for the day. Hizo ni vitu mimi hufanya, before ni fikirie kitu ingine asubuhi. After nishacheck my schedule na nione activities ziko lined up for a day. Then I see how to start them off. Now what will I need to start them off? So in case kama kuna any emergencies that might interrupt my schedule huwa nahandle at that time na ama naiplania pia at the same time.

Jambo la muhimu nilifunzwa katika hii maisha ni about patience. Patience nilifunzwa na mzazi wangu ambaye alikuwa anapenda kuniambia kila wakati. Kijana yangu lazima ukuwe ukuwe na subira ama subra ama patience. Hii ni kituwa ilinifunza sana cha muhimu na alikuwa ana sisitiza kila wakati Ukitirajia kitu mzuri ifanyike lazima uingoje na lazima ui ui ui uifuatilie kwa umakini ukingojea haswa haiwezi toka from out of moon. Na ya pen lazima kuwana subrain funzo nilifunzo na mzazi wangu.